Mimi mara nyingi mchana na nakula chakula, chakula cha uji na mayai. Napenda sana uji na mayai mchana kila siku. Uji na mayai ni chakula mzuri tena ni yakupendeza na niyakufurahisha mno. Uji na mayai ndio mimi chakula ambayo hukula mchana mara mingi.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

Ndivyo mimi hupenda sana kuangalia nyota. Mara nyingi mimi hupenda sana kuangalia nyota usiku. Napenda sana kuangalia nyota vinavyojipanga pale mbinguni. Napenda kuangalia nyota tena mimi hufurahia sana napoangalia nyota. Nyota ni muhimu sana hunisaidia.

Leo wazo zuri ambalo ninalo ni wazo la kuenda katika maonyesho ya elimu. Nataka niende maonyesho ya elimu na ninapoenda katika onyesho ya elimu. Basi nitaenda na rafiki yangu. Wa karibu kabisa na pale tutaweza kujifunza mingi sana katika maonyesho.

Mimi napenda shati, napenda sana kuvalia shati, ninapovalia shati na surwali, mimi pia hopenda kuvalia tai. Shati na tai huendana vizuri sana, napenda sana nikivalia shati, na mimi hovalia shati kila siku ninapoenda kazini, na hata wakati mwingine, weekendi ninapoenda matembesi zangu, basa mwingine.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupigia marafiki zangu na mafamilia zangu ninaowapenda simu. Mimi ninapopumzika pale kazini basi mimi huwapigia simu na tunaongea mambo yetu yote. Na katika na mimi huwajulia hali pia, napenda sana kuongea na marafiki zangu na familia yangu wakati ninapumzika kazini.

Ndipo nishiriki kwa timu, mimi huhakikisha kwamba kuna umoja, pale katika timu, kwa sababu tunapokuwa na umoja, na upendo, pale katika timu, basi tutafanya kazi nzuri sana, tena la kupendeza, na tunapofanya kazi nzuri na la kupendeza, basi mazao yetu pale kazini, katika timu, itakuwa ni ya hali ya juu kabisa. Kwa hivyo mimi, huzingatia hayo mambo mawili katika timu.

Ndiyo, mimi huvaa miwani. Napenda sana kuvaa miwani kwa sababu macho yangu si mazuri. Miwani hunisaidia sana kuona na hata pia kusoma. Na hata pia hunisaidia kwa kuziba jua ili isiniharibu macho sana. Miwani imenisaidia sana maishani mwangu. Napenda sana miwani na mimi huvaa miwani.

Ili kulinda mazingira, mimi huhakikisha kwamba nasafisha mazingira kila siku na tena ninahimiza jamii yangu kwa kuwaelimisha kuhusu utunzaji wa mazingira na manufaa yake. Mimi huhakikisha kwamba kila wikendi, jumamosi ya kila wikendi sisi, mimi pamoja na jamii yangu tunasafisha mazingira vizuri sana ili iwe safi.

Mimi hupenda kuandika kwa kompyuta, kompyuta ni njia nafuu tena rahisi sana ya kuandika kompyuta yale mandishi ni na yawandika ni rahisi sana kuya soma tena. Kutumia mtu mwingine ama watu mwingine pia ni rahisi yale mambo ni na yawandika katika kompyuta ni rahisi sana.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki. Nilienda kwenye tamasha la mziki nilipokua katika chuo cha upili. Na hata mimi nilikua mmoja wapo wa wale ambao walikua wanashiriki katika tamasha hizo. Tamasha la mziki ni tamasha nzuri sana. Tena ni ya kupendeza na ya kufuraisha.

Tabia ya watu inayonichukiza ni tabia ya kutokuwa na heshima. Heshima ni muhimu sana katika maisha. Na kwa hivyo napenda sana watu wakiwa na heshima. Mtu ambaye hana heshima kwa watu wengine basi ako na tabia mbaya sana na huo tabia wake si mzuri.

Uzoefu wa kushangaza ambayo nimewahi kupata ni uzoefu wa kuona watu wa kila mawe. Natena wamezoea kula mawe, hawa watu hupika mawe na kula na ni uzoefu ya kushangaza sana ambayo nimeona. Niliona kwamba watu wana kula mawe na hata pia wanatumia maji kwiteremisha chini koni.

Mimi husherehekea mafanikio ya timu kwa kupiga sherehe na timu yangu na hata pia kwa kupeana tuzo. Sisi hupata tuzo tunapofanikiwa kama timu na tuzo hayo ni mbalimbali na tena hutupa motisha ya kufanya kazi zaidi kwa njia inayostahili tena vilivyo.

Kazi ya nyumbani ninayochukia ni ya kuosha vyombo na kupika. Mimi sipendi kuosha vyombo na kupika pia sipendi kabisa. Naeza fanya kazi zingine za nyumbani lakini kuosha vyombo na kupika ni kazi ambayo mimi sipendi hata kidogo. Naeza fanya kazi mengine na kazi ya kuosha vyombo na kupika mimi hapana.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

Mimi mara nyingi kufanya kazi na timu mbali kwa njia ya mtandao. Timu inapokuwa mbali, basi mimi hutumia mtandao, ili tuwasiliane na kufanya yote yanayostahili kufanyiwa. Timu hupata urahisi sana, tunapofanya kazi pale mtandaoni.

Mimi napenda kutumia ramani ninapo safiri. Ramani ni njanzuri sana ya kusafiri. Napenda sana ramani. Wakati mwingi mimi hutumia ramani, mimi huweza kupatana na ramani ninapokua na data kwenye simu yangu. Na basi kutumia ramani inakuwa rahisi sana.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

Kumbukumbu nzuri ninayo pale shuleni ni wakati tulipoenda matembezi. Matembezi kwa shule zingine na tulipoenda katika shule basi sisi tulifaa kujifunza jinsi wanaishi pale na jinsi mila yao pale shuleni iko na jinsi hao wanasoma. Na nilipoenda pale basi niliweza kupata marafiki wengi na pia.

Mwezi wa mwaka ninaopenda zaidi ni mwezi wa juni. Mwezi wa juni ni mwezi mzuri sana. Kwa sababu ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Na ni mwezi ambayo pia kuna msimu wa baridi. Na kwa hivyo mimi naupenda mwezi wa juni. Mwezi wa juni naupenda kapisa. Ni mwezi mzuri tena wa kufurahia.

Baada ya siku ndefu mimi hupumzika kwa kunywa kinywaji. Na kinywaji kile ninayokunywa ni kama pombe hivi. Basi mimi hufurahia sana kunywa pombe. Kwa sababu napoikunywa mimi hutulia. Mimi mara nyingi hunywa pombe napopumzika na marafiki zangu. Baada ya kazi kila siku.

Apana, mimi sipendi kupika, kupika mimi sipendi hata kidogo, na hata kwa hivyo mimi sijui kupika, mimi sipendi kupika, kupika hunifanya kuwa mgonjwa, na tena sipendi kuvuta huo moshi, kwa sababu huo moshi ninapopika, hunifanya nihisi vibaya sana, na pia sipendi joto ya moto.

Mimi hushughulikia kazi za dharura kwa kuhakikisha kwamba niko tiyari kila wakati kufanya kazi za dharura. Na ninapopata kazi za dharura basi mimi huwa makini sana ninapoyafanya ndiposa niyafanye vizuri kwa njia inayostahili. Na mimi huwakikisha kwamba nafanya haya kazi kwa ustadi tena kwa hali ya juu kabiza.

Ndivyo, mimi napenda hesabu. Somo la hesabu ni somo nzuri sana, tena ya kufurahia, tena mimi napenda sana kufanya hesabu. Ninapofanya hesabu basi mimi, huhisi vizuri na tena nakuwa mchangmfua zaidi kwa sababu na ninapenda hesabu kabisa. Mimi hufanya hesabu hata kwa kutumia akili.

Uzoefu wangu wa kazini ambayo imenifundisha zaidi ni kutumia ni kutumia teknolojia cha AI na nime. Na nimezoea kutumia hii AI. Kabisa na mimi huitumia kwa njia mbali mbali kama kutengeneza barua pepe na hata kutengeneza ujumbe za mtandao. Ambazo mimi huweka katika mitandao mbalimbali za kampuni yetu. Kwa hivyo mimi, niko na uzoefu mkubwa wa kutumia teknolojia ya AI pale.

Mimi naupenda upepo. Upepo, upepo hunipa nafuu zaidi. Na pia upepo huleta hewa mingi ya kuvutia tena safi kwangu. Mimi napenda hewa ya upepo kwa sababu ni hewa nzuri, tena ni hewa ya kawaida. Mimi mara nyingi hupenda kukaa nje sana sana chini ya mti ili niweze kupata hewa ya upepo. Upepo ni mzuri sana.

Mimi mara nyingi naipenda harufu tamu kama vile harufu ya maua ya rose. Hiyo ni harufu nzuri sana kabisa. Napenda harufu tamu kabisa inayovutia. Mimi hufurahi sana na tena huhisi vizuri ninapohisi harufu nzuri.

Mimi upenda kuenda kujivinjari na hata pia kupiga gumzo za kufuraisha ninapokuwa na familia yangu. Mimi ninapofanya haya basi nahisi visuri tena napata kujua na familia yangu zaidi na basi tunakuwa na furaha zaidi.

Ndiyo, mimi napenda sana kujifunza historia. Historia ni mzuri tena iko na mafunzo mengi sana. Historia hutuwezesha kujua mambo mengi sana ya hapo awali. Na hata pia hutusaidia kwa kutaribu kile ambacho ama zile vitu ambavyo vitafanyika katika siku za usoni. Mimi napenda historia, kabisa.

Nje ya nyumbani mimi hupenda kula hotelini, ninapo kuwa nje ya nyumbani mimi hukula hotelini, hotelini pale mimi hukula vyakula mbali mbali, sana sana chakula cha maharagwe na chapati ndio mimi hukula sana sana ninapo kula nje ya nyumbani pale hotelini.

Mimi napenda viatu vya aina ya canvas. Viatu vya aina ya canvas ni viatu nzuri. Tena ni rahisi kuzitunza na zinakawia kwa muda mrefu sana bila ya kuharibika. Tena kuzivaa ni rahisi sana. Viatu za canvas pia ni mojawapo ya viatu nzuri tena za kupendeza.

Mara nyingi mimi huenda maktaba mara mbili kwa wiki ninapoenda maktaba basi mimi husoma vitabu mbalimbali. Na hata kunakili yale nayosoma. Pale maktaba ni vizuri sana kuwa na umakini naposoma kwa sababu kumetulia tena hakuna kelele mingi.

Wakati umeme unapokatika, mimi hutumia sola. Mimi hutumia sola na sola hukuja kwa kutumia nguvu za jua ama miale ya jua. Ninapotumia miale ya jua kwa sola basi mimi napata kuendelea kufanya yote ambayo nilikuwa nafanya kutumia umeme.

Ndiyo, mimi napenda sana fanya kazi nyumbani. Mimi ninapokuwa nyumbani, mimi ufanya kazi mbali mbali. Kama vile kupika, kuosha vyombo, kutengeneza na kuosha nyumba. Kuosha na hata kuosha nyumbani, kufagia, kufieka. Na hata kupaka rangi milango zangu zote. Mimi ufanya kazi mbali mbali sana.

Marafiki wapya mimi huwapeleka nje na kuwatembeza mahali ambapo mimi hupenda kwenda na marafiki wangu, wale ambao nimekuwa nao kwa muda mrefu. Baazi ninapofanya haya nao hawa marafiki wangu wapya. Bazi tunakua nauwezo wa kujua mengi na kujuliana hali kabisa.

Mimi ni na mahusiano karibu zaidi na waze wangu. Waze ni watu wazuri kabisa katika jamii. Tena mimi napenda sana kuwa karibu na wazee. Waze wakona mafunzo mbali mbali ya kimaisha. Tena hao ndiyo mimi huenda kuwa kunipa mawaidha. Mimi napenda sana kuwa na waze na kwa hivyo nikona mahusiano ya karibu tena mzuri sana.

Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma. Ngoma lile zile ninazopenda kucheza ni ngoma mbalimbali, zikiwemo ngoma za muziki kama zile muziki za bongo na hata mimi pia hupenda kucheza na niko na mbinu mbalimbali za kucheza. Mimi hucheza ninafurahia tena ni mzuri sana.

Mimi napenda kuenda sinema kila jumamosi. Hiyo ni maramoja kwa wiki. Jumamosi mimi huenda sinema saa nane mchana. Na ninapoenda sinema bazi mimi huenda na wapendwa wangu pamoja na marafiki zangu. Tunapoenda pale sisi huona sinema mbali mbali zikiwemo za kivita na hata zile vya upendo.

Lile study muhimu kwa kazi yangu ni study la mawasiliano. Mawasiliano ni nzuri sana katika kazi yangu na kwa hivyo. Ninapokuwa na mawasiliano bora. Basi kazi inaenda vizuri tena shwari. Na tena hayo, na tena hilo study linafanya kukue uzalifu wa hali ya juu pale kazini.

Mandhari nzuri ambayo ni mewai kuona ni mandhari ambayo yana maji masafi, yana yotiririka kwa kwa ustadi. Tena kwa njia ya kufurahisha na mandhari ambayo yana miti mingi sana na wanyama na hata na hata yana manjiwa mbali mbali. Na ni mandhari ambayo yana viumbe mbalimbali kabisa. Na ni mandhari ambayo yametulia na yakona hewa mzuri kabiza. Na kuna baridi kidogo pia.

Ambayo ni nayo ni lengo la siku moja kuwacha kazi langu na kuanzisha biashara yangu. Hilo ni lengo ambayo ni nafanya kazi sahizi kwa sababu ni kuna malengo ya kuaacha kazi ziku za usoni. Ndiposa ata mimi niweze kujajiri na niweze kujiri watu ingine pia. Hili ni lengo ambayo ni naifanya kazi kwa utaratibu tena kwa study kabisa. Ndiposa niweze kuitimiza. Na niko na uwakika kwamba nikifanya kazi kwanja inayosta hili. Basi nitaweza kufikisha lengo hili. Ninapokuwa na kazi langu mwenyewe basi ninaweza kuleta ajira mingi katika nchi yangu. Na hata pia nitasaidia kwa kuletea nchi yangu ushuru. Kwa vile nitatengeneza pesa na nitalipa ushuru pia. Na kando ya hayo itakuwa ni manufaa zaidi kwangu. Kwa sababu nitakuwa na uwezekano ahali ya juu kabisa. Na hata serekali pia itakuwa nami. Kwa hivyo niko na malengo ya siku moja. Kua na kazi yangu mimi mwenyewe. Niposa nifungue kampuni yangu na niniweze kuajiri watu.

Pale kazini mimi hukumbana na changamoto mbali mbali. Ikiwemo changamoto ya kutokuwa na mawasiliano bora. Changamoto ingine pia ni kutopata heshima kutoka kwa wafanyikazi wenzako. Na kutoka kwa wafanyikazi wenzangu na hata kutoka kwa wakubwa wangu. Na saa zingine pia ni changamoto ya kutoshiba pale kazini. Kwa sababu pale kazini sisi hupewa chakula lakini saa zingine unapata chakula ni kidogo sana na kwa hivyo hauta pata chakula ya kutosha. Na basi mimi ninapo kuwa katika hiyo hali mimi siwezi fanya kazi mzuri. Kwa sababu hiyo chakula ni ambayo mimi nimelipia. Changamoto lingine ni kufanya ni kufanya kazi kwa muda mrefu sana. Pale kazini mimi hufanya kazi kabisa hadi nichoke. Na ninapochoka basi, basi siwezi kufanya kazi inavyo stahilika. Na siwezi kuea siwezi kuwa na mazao pia ya hali ya juu inavyo stahilika pale kazini. Kwa hivyo mimi napenda sana ni kifanya kazi. Kwa wakati unaofaa pekee, ndiposa niweze kupumzika na baada ya kupumzika naendelea na kazi yangu.

Mimi napenda kutazama mchezo wa mpira, ama mpira wa mguu, hiyo ndiyo mchezo ambayo mimi hunifurahisha sana, mimi hupenda mchezo wa mpira kwa sababu ushangaza ambao ni mewahi utazama ni mchezo wa mpira kati ya Manchester United na Arsenal. Ambayo kulikuwa na mabao manane kwa Manchester United. Huku Arsenal ikipata bao moja pekee. Na ilikuwa ni mchezo wa kushangaza sana kwa sababu. Arsenal ilipigwa vibaya sana kwa njia ya kutatanisha na kushangaza zaidi. Mimi napenda kutazama michezo nyumbani kwangu. Niko na televisheni kubwa sana. Ile ya lila la kulipia ambapo mimi hutazama michezo. Mimi ninapotazama michezo basi mimi huwezi vizuri kabisa. Tena mimi huwa na furaha zaidi.

Shughuli zangu ambayo mimi hufanya wakati wa mvua ni kama upanzi wa mimea na hata pia ukulima na hata pia kuteka maji. Ndio, mimi napenda sana mvua kwa sababu mvua iko na manufaa mbalimbali ninapopanda mimea yangu na mvua inaponyesha. Basi mimea yangu yataweza kumea na kuwa makubwa na basi mimi pale nitakuwa na mazao mazuri sana. Na kwa upande mwingine pia mvua hunisaidia kwa kupata maji. Na haya maji basi ninapoyateka mimi huyatumia kwa mbinu mbalimbali kama ya kunywa, zingine pia mimi huweka na kuuzia watu wengine. Siku ambayo niko na kumbukumbu yake ya kufurahisha ya mvua zaidi ilikuwa ni siku ambayo mvua ilinyesha kabisa kwa wiki mmoja mfululizo. Na nilikuwa na furaha zaidi kwa sababu mimea ziliweza kuwa makubwa na hata pia nileweza kupata maji mengi kabisa. Ningependa kueleza ni jinsi mvua inavyobadilisha mpango wangu. Kwa sababu inanisaidia kabisa, napata maji mengi na pia napata kuwa na mimea mazuri. Lakini mvua ikiwa mingi basi huharibu mimea zangu. Na hiyo basi saa zingine hubadilisha mipango zangu kabisa. Mimi ninapohisi sauti ya mvua basi mimi huwa na furaha mingi kwa sababu nina hakika kwamba nitapata maji mengi ya kuweka na hata pia miche zangu niliopanda zitapata kumea kwa sababu kuna mvua.

Mara nyingi mimi hutumia programu mbali mbali kama zile Whatsapp, kama vile baruapepe, kama vile Facebook, kama vile X katika simu yangu. Na hayo ndiyo programu ambazo mimi hutumia wakati mwingi sana. Napenda kuyatumia kwa sababu ya na manufaa mengi. Tena mimi hupata ujumbe katika programu hizo. Mimi mara kwa siku huzivifungua mara mingi sana. Na kwa programu hizi peke mimi hutumia wakati wangu mwingi sana.